Motisha yangu kazini inatokana na mchanganyiko wa sababu kadhaa ambazo zinanifaya zinanifanya niwe na ari ya kufanya kazi kwa bidi. Kwanza kabisa, ninapopata fursa ya kuchangia kwenye miradi inayolenga kuboresha maisha ya wengine, ninahisi kuridhika na thamani ya kazi yangu. Pia, malengo wazi na changamoto zinazowez zinazowezekana kunipa sababu za kushirikiana kikamilifu na kujifunza ujuzi mpya. Kutambuliwa na kudhaminiwa kwa juhudi zangu kunapanua motisha yangu zaidi na mwisho kabisa kujitegemea na kupata matokeo chanya huwa hunanipa hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa ubunifu na bidii.

Ninapenda kufanya marafiki wapya kwa njia ya kujenga uhusiano, wa heshima na mawasiliano ya wazi. Kwanza kabisa, ninajitahidi kusikiliza kwa makini maoni na hisia zao, ili kuwaelewa kile wanachokipenda na wanachokihitaji. Pia, napenda kushirikiana nao katika shughuli mbalimbali kama vile michezo, mazungumzo, na kutembea, na kutembea nchi. Kwani hii, huwa inanisaidia kuunda msingi imara wa urafiki. Mimi pia huwa najaribu kuwa na mtazamo chanya na kubadilishana mawazo kwa heshima, jambo linalonisaidia kufungua milango ya uhusiano, mapya na wa kudumu.

Kwanza kabisa, wakati umeme unapokatika, huwa napenda kupumzika kidogo nikipanga mambo yangu ya haraka, kutumia mwanga wa taa, kusoma, kuandika au kupanga kazi yangu. Huwa natumia fursa hiyo kuzingatia kazi ambazo hazihitaji umeme kama vile kupanga ratiba na kufanya mazoezi kidogo nyumbani. Wakati mwingine, huwa napenda kushirikiana na familia au marafiki wangu kwa kupitia mazungumzo kwani wakati umeme hauko, huwa inakuwa ni fursa ya kuimarisha uhusiano wakibinafsi. Pia, ninahakikisha vifaa vyangu vinabaki salama na kuzingatia tahadhari za usalama kuepuka hatari za kifedha au moto.

Wakati wa jua kali, huwa napenda kukaa chini ya kivuli, kusoma vitabu, au kunywa kinywaji kibaridi ili kupumzika. Huwa natumia fursa hiyo kufanya mazoezi ya ndani, au kufanya mashuguli ya kibinafsi kama vile kuandika, kupanga siku yangu, au kujifunza kitu chochote kipya kuhusu kutumia YouTube. Mara nyingine napenda kutembea maeneo yenye kivuli au bustani nikifurahia upepo kidogo na mandhari ya asili bila kufanywa na jua kupita kiasi. Vile vile huwa naangalia namna ya kujilinda kwa kutumia kofia, miwani ya jua au kuhakikisha afya yangu hakikukwazua na joto kali la mchana.

Wakati wa mgogoro na mtu, huwa napenda kwanza kusimama kimya ili niweze kusikiliza upande mwingine kwa makini kuelewa hoja zao na hisia zao. Baada ya hapo, ninajaribu kueleza hisia zangu kwa heshima bila kuwakisi gadhabu au mashaka ili kuunda mazungumzo ya wazi na yenye ufanisi. Pia napendelea kutafuta suluhisho lenye ushirikiano la kushirikisha mawazo yote badala ya kubishana au kudumaza hisia za wengine. Wakati mwingine, kujitahidi kutumia muda kidogo kutulia kabla ya kuzungumza ili nihakikishe maumuzi yangu hayana hasira.

Ndio, huwa ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanifungua kifikira na kuniachia nionekane kwenye dunia za kufikiria. Hadithi hizi, huwa zinatoa fursa ya kuondoa mawazo ya kawaida ya kila siku na kuingiliana na mawazo ya kipekee. Pia, huwa zinanifundisha maadili na uvumilivu kupitia changamoto zinazo pitishwa na wahusika. Kusoma au kusikileza hadithi za ajabu, pia hunifanya nijifunze mbinu za kubuni na ubunifu, na zaidi ya yao yote huwa yanatoa burudani na faraja kiakili.

Huwa naanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga kwa kina hatua zote muhimu kabla ya kuanza. Kwanza kabisa, huwa ninachambua malengo na mahitaji ya mradi ili kuhakikisha ninaelewa kikamilifu kile kinacho tarajiwa. Baada ya hapo, huwa ninaanda mpango wa utekelezaji, nikigawa kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo, zenye hatua wazi na muda maalumu. Pia huwa ninafanya utafiti wowote unaohitajika ili kuhakikisha rasilimali na taarifa zote zipo kabla ya kuanza.

Huwa ninaoga mara mbili kwa siku kawaida asubuhi na jioni ili kudumisha usafi na kuondoa uchafu na joto na jasho kwa kuwa huwa inafanya nihisi safi na mwenye nguvu. Mara mbili kwa siku pia huwa inisaidia kudumisha afya na ngozi na harufu nzuri hasa baada ya shughuli za mwili au siku yenye joto sana. Kuoga mara mbili, pia hunisaidia kujiamini zaidi katika muingiliano wakijamii na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Ni sehemu muhimu ya utunzaji wa kibinafsi.

Kila siku huwa natumia matatu kama njia ya usafiri kwani ni rahisi haraka na nafuu kwa umbali niliokuwa nekienda. Matatu huu ufanya iwe rahisi kufika kazini bila kutozwa sanaa na pia hutoa fursa ya kuunganishwa na watu wengine katika jamii. Ingawa mara nyingine huhitaji kusubiri kidogo au kushirikiana na foleni za trafiki bado ni chaguo linalopatikana kwa urahisi.

Ndio kabisa huwa napenda muziki wa jadi kwa sababu unahisi utamaduni na historia ya jamii yetu. Muziki wa jadi huwa unanifanya nijisikie nimeunganishwa na mizizi yangu na kunisaidia kuelewa namna watu wa zamani walivyoishi na walivyosherehekea. Pia huwa napenda muziki wa jadi kwa sababu huwa unanipa utulivu wa moyo na furaha ya kipekee ambayo si rahisi kuipata katika muziki wa kisasa.

Huwa ninapenda kukula mboga mbalimbali, lakini hasa huwa napenda mboga za majani kama vile spinachi, sukuma wiki na michicha kwani ni zenye lisha nyingi na afya. Mboga hizi huwa inasaidia kudumisha afya ya mwili wangu na kuniwezesha kuwa na nguvu na nishati ya kushota kwa shuguli za kila siku. Pia huwa ninapenda kujaribu aina za mboga mpya ili kupata ladha ya kipekee na furaha katika kwa chakula.

Kifaa moja ambacho siwezi kuishi kisipo ni simu ya mkononi. Kwani ni kifaa muhimu kinacho anisi mawasiliano, habari na burudani simu ya mkononi inaniwezesha kuwasiliana na familia yangu, marafiki wangu na watu wenzangu kazini kwa urahisi bila kuteleza na kuchelewa. Simu pia huwa inatoa burudani kupitia muziki, video na mitandao ya kijamii ambayo ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa hivyo hiki ni kifaa cha kimsingi ambacho ni gumu kuishi bila chake katika maisha ya kisasa.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu hua unanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kuyawasilisha kwa uwazi. Ninapoandika hua naweza kueleza hisia na mawazo kwa kina bila kukatizwa na hua unanipa muda wa kuchagua maneno sahihi kulingana na ujumbe ninaotaka kufikisha. Ingawa kuongea ni muhimu katika mawasiliano ya kila siku kuandika huwa unanipa uhuru mkubwa wa kujieleza kwa utaratibu na kwa ufanisi zaidi.

Napendelea zaidi kahawa kama kinywaji changu cha kila siku kwa sababu huwa inanipa nishati na kunisaidia kuamka asubui. Kawaida huwa nainywa asubuhi kabla ya kuanza kazi, mara nyingi nikishirikiana na familia au wenzangu wakati wakifungua kinywa. Kahawa huwa inafanya niwe makini zaidi na kutoa muamko wa akili na kunifanya nijiskie tayari kukabiliana na shughuli za siku. Baada ya kunywa kahawa, ninahisi nishati na mwili wangu huwa unajisikia machachari kidogo na akili inakuwa wazi zaidi kwa kufanya kazi ya kujifunza. Hii pia ni fursa nzuri ya kujiburudisha kidogo na kufurahia ladha na harufu ya kahawa.

Napenda kula inje ya nyumbani katika Java House kwa sababu mazingira yake ni mazuri, safi na yenye utulivu unaofaa kwa kupumzika. Huwa ninapenda kahawa yao kwa sababu huwa tamu na yenye harufu nzuri na huwa inanipa furaha na nishati. Chakula chao pia huwa na latha nzuri na ubora wa hali ya juu, kuanzia vyakula vyahia asubuhi hadi chakula kiku na vitafunio. Zaidi ya hayo Java House ni mahali pa zuri pakukutana na marafiki na wenzangu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kufanya shughuli zinazo jumuisha wote kama vile kula pamoja na kucheza michezo midogo na sana sana kuenda matembezi kwenye bustani. Mara nyingine huwa tuwa tunafanya mikutano na familia kujadili mambo muhimu au kushirikiana katika kazi za nyumbani jambo ambalo huwa linanisaidia kuimarisha uhusiano na familia yangu. Mara nyingi huwa pia tunapenda kutazama filamu pamoja kwani hii huwa inatoa wakati wa kupumzika na kufurahia bila stress.

Ndiyo, huwa na vaa saa kila siku hasa kwa sababu ni muhimu kujua muda na kupanga shughuli zangu vizuri. Saa huwa inafanya iwe rahisi kufuatilia ratiba na kukumbuka mikutano na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa wakati. Pia huwa na vaa saa ambazo zinamuonekano mzuri na zinazoongeza mtindo wangu na kuonyesha wangulifu wangu kwa maelezo madogo. Kwa ujumla, saa ni mchanganyiko wa ufanisi, mtindo na utunzaji wa muda kwa kila siku.

Huwa sihitaji kufanya hesabu mara nyingi kwa sababu si jambo linalonifurahisha sana, lakini huwa ninajitahidi kuelewa misingi yake wakati inahitajika. Hesabu mara nyingine huwa changamoto kwangu, hasa pale inapoingiliana na maswala magumu ya nambari, na ingawa sipendi sana hesabu, ninatambua umuhimu wake katika maisha ya kila simku kama vile kupanga bajeti na kufanya maamuzi ya kifedha. Kwa hivyo, huwa ninajitahidi kuzingatia hesabu kwa makini na kutumia zana rahisi kufanikisha mahesabu ninayohitaji.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huu kupumzika na kujirejesha nguvu ili kuendelea na kazi za siku. Maranyingi hua nakula chakula cha mchana kwa utulivu, nikihakikisha ninapata lishe inayonipa nishati. Baada ya kula, huwa napenda kutembea kidogo na kuzungumza na wenzangu au kutumia muda mfupi kuangalia habari na ujumbe kwenye simu. Mapumziko ya mchana hunisaidia kupunguza uchovu na kuboresha umakini na kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na ari ya kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Mara nyingi huwa nakaa hadi karibu saa tano usiku kabla ya kuenda kulala, kulingana na majukumu na ratiba ya siku. Wakati mwingine, kama kuna kazi nyingi au mambo muhimu ya kumaliza naweza kuchelewa kidogo zaidi. Hata hivyo, kujitahidi kulala mapema inapowezekana ili kupata usingizi wa kutosha kwa afya na nguvu za siku inayofuata.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda kwa sababu yamenifanya niwe na ufanisi mkubwa katika kazi zangu za kila siku. Kupitia mafunzo haya nilijifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima na wenzangu pamoja na kupanga majukumu kulingana na vipaumbele. Pia mafunzo haya yamenisaidia kupunguza makosa na kuboresha ushirikianos kazini.

Nikiweza kuchagua kati ya kuchora na kupaka rangi, nitachagua kupaka rangi zaidi kwa sababu hua unanipa utulivu wa akili na kuniruhusu kujieleza kwa ubunifu bila shinikizo. Kupaka rangi pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nipo huru kufikiria na kuunda bila mipaka. Shuguli hii hunifanya nijikite zaidi kwenye kile ninachofanya na kusahau mawazo ya kila siku kwa muda. Mwisho kabisa kupaka rangi hunifundisha uvumilivu na umakini kwani huhitaji muda na umakini na kwa ujumla ni shuguli ya kuburudisha na yenye kunipa furaha ya ndani.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli ya kufurahisha na yenye manufaa makubwa kwa afya ya mwili na akili. Kuogelea pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu bila kuchosha mwili kupita kiasi. Ninapo kuwa nikiogelea huwa nahisi utulivu na furaha kwa sababu maji hunifanya nijisikie huru na mwepesi. Zaidi ya hayo kuogelea ni njia nzuri ya kujitunza kiafya na kudumisha mwili wenye nguvu na usawa mzuri.

Sijawai kulima moja kwa moja, lakini ninauelewa wa jumla kuhusu kilimo na umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Nimejifunza kuhusu kilimo kupitia masomo na kuwasikiliza watu wanayo jihusisha nacho. Jambo linalonisaidia kuelewa changamoto na faida zake. Ingawa sijawai kushiriki mwenyewe shambani, ninatambua kwamba kilimo ni chanzo muhimu cha chakula na maendeleo ya uchumi. Pia, ninaheshimu sana juhudi za wakulima kwa sababu kazi yao huhitaji uvumilivu, nguvu na kujitolea. Katika siku zijazo, ningeweza kuwa na hamu ya kujifunza na kujaribu kilimo kidogo kama fursa ya kujiongezea ujuzi na uzoefu.

Napendelea mahali pa kimia kwa sababu hunisaidia kuzingatia mawazo yangu vizuri na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Mazingira ya kimia hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kupunguza msongwa wa mawazo unaweza kusababishwa na kelele nyingi. Kwa katika mazingira tulivu, huwa nahisi amani na uwezo wakufikiria kwa kina unao ongezeka. Hii huwa unanisaidia kuwa natija zaidi na kujisikia nipo sawa, kihisia na kiakili.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu ya kupika pizza kwa sababu napenda sana kupika na ninaujuzi mzuri wa kutengeneza pizza. Kila wikendi huwa napika pizza nyumbani, jambo ambalo limenisaidia kuboresha ladha na ubunifu za upishi. Marafiki na familia maranyingi hunipa maoni chanya kuhusu pizzangu, jambo linalo nitia moyo zaidi kufikiria kufanya iwe biashara. Biyshara ya pizza inanivutia kwa sababu inasoko kubwa na inanipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Nikikumbatia ningependa kuanza ratibu, labda kwa oda ndogondogo za wikendi, kisha kukuza biashara kadri wateja wanavyo ongezeka.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni ule mchezo wa kukimbia. Hasa zile mbio za 10,000 na 5,000. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji nguvu na nidhamu kubwa. Jambo linalonifanya nishangae na kuhamasika kuona jinsi wanariadha wanavyoweza kushinda changamoto zao. Wakati wa mchezo ya olimpiki, huwa nahisi msisimiko hamasa na mshikamano na mashabiki wengine duniani. Mchezaji ninayependa sana sana katika olimpiki ni eliud kipchoge kutoka Kenya. Na mchezo huo wa kukimbia ni tukio la kipekee, linalonijumuisha na kuonyesha uwezo wa binadamu kwa kiwango cha juu zaidi.

Ninaenda hospitalini mara chache kwa mwaka, mara nyingi kwa uchunguzi wa afya ya kawaida au matibabu madogo. Mara yangu ya mwisho ilikuwa mwaka wa 2023 ambapo nilifanya ukaguzi wa kila mara wa afya na kupata ushauri wa daktari kuhusu lishe na mtindo wa maisha. Ingawa si mara kwa mara kuhakikisha kuangalia afya yangu hunisaidia kubaini mapema matatizo yoyote, kudumisha afya nzuri na kupata mwongozo sahihi wa matibabu unapohitajika. Kila ziara ya hospitali hunisaidia kujua jinsi ya kudumisha afya yangu na kufanya marekebisho madogo kwenye tabia za kila siku na kuhakiki hali yangu ya mwili na akili.